Kazini imu kueleza kueleza vile kazi yako inaendelea. Kunazo ripoti za kila siku na kunazo ripoti za wiki. Pia kunazo ripoti za mwezi mzima. Pia kunayo ripoti ya kila baada ya ya mwezi mtatu. Pia kunayo half-year reports. Yani ripoti ya nusu mwaka alafu kisha kuna zile ripoti ambazo ni za mwaka mzima. Sasa hizi ripoti inategemea ni ripoti gani. Lakini kwa sababu zote zinajumuika zinaenda kuwa ripoti za mwaka. Mimi kuandaa kwangu ripoti huwa naanda ripoti kila siku. Kusema vile kazi ilivyokuwa nikisha sema ninaandika mahali kwa hivyo kila wakati huwa na mkusanyiko wa hizo ripoti. Wakati napoitishwa ripoti inakuwa sasa ni raisi. Mara kwa mara itategemea ni konteksti ipi lakini nitakoa ninajumuisha ripoti kulingana na vile zile za siku zimekua au vile wiki ilivyokuwa sasa inakua ni raisi ninajibu kulingana na kontekst ya reporti ambayo inatakiwa. Hivo ndivyo mimi huwa na andaa reporti zangu kazini. Hili nisije ni kapitwa na mambo na nisije nikasahau ukazi ambazo nimefanya kwa ujumla.

Nikiwa kazini kuna kuwa na wakati ya ambao una mahitaji mbalimbali. Na mahitaji mbali mbali inalingana na department au sehemu gani utapata hiyo kwa mahitaji yako nishughulikiwe. Sasa itategemea sana ni hitaji gani ninalo. Kama ni mahitaji ya pesa na nina zihitaji. Kitu cha kwanza huwe namweleza yule ambaye ni maneja wangu nikiwa nimeandaa bajeti ya hiyo mahitaji ambayo nahitaji kulingana na jukumu fulani au kazi fulani ambayo natarajiwa nifanye. Kisha, nikishafanya vile, tunazungumza, tunapitisha, anaangalia, anatoa maoni yake, alafu kisha adukisha kubaliana, ananipa ruhusa naweza kwenda kutuma kupitia barua pepe, kumwelezea yule afisa mkuu ambaye ni wa upande wa pesa na tuma kwake. Alafu sasa wanahakikisha kwamba wamefuatilia na kushughulikia kama ni department ambayo ni ya welfare vile vile nitamtafuta yule nitamwelezea bosi wangu aliye karibu na mimi tekiweza kutatua yale ambayo yana nisumbua inakuwa ni sawa. Ikitushinda ndiyo tunapeleka napeleka hilo wazo au hitaji huko mbele zaidi ya huyo Manager ambaye ananiangalia, yani supervisor wangu. Hivo ndivyo nini kufanya kati na maniaji ya msaada kazi ni na kama kuna itaji na kumalo na pinafsi na pengini nataka wenzangu kazi ni wanisaidia. Nina jieleza kwa wenzangu ambao tunafanya nao kazi. Naweza kuwaeleza wakiwa moja moja au pia naweza kuwaeleza katika mkutano ambao uko pale kazini nikiitafta yungu msa hili wambao naweza kumsa kwa hivyo.

Siku yangu ya kuzaliwa nilizaliwa mwezi wa juni tarehe kumi na tano miaka sasa imeenda na karibia nasherekea miaka hamsini na mbili. Hizo miaka zote ninashukuru kwa sababu hiyo ni kumaanisha nimeweza kuzisherekea hizo siku za kuzaliwa hizo miaka zote hamsini na mbili. Haa kusherekea kwangu kitu cha maana ni kukumbuka kwamba ninashukuru mungu kwamba niko hapa duniani. Kwa hivyo kusherekea kwangu kubwa huwa ni hili kukumbuka. Kwa hivyo nimepewa na muda mwingine na aliye niumba. Kwa hivyo sherehe yangu inaanza na kumshukuru mungu sana. Pia katika kusherekea kwangu, mimi sipendi mambo mingi na penda kusherekea ni kiwa na familia yangu na kama hawako karibu na penda niwe peke yangu. Kwa sababu mimi ni mambo ni mtu ambaye na penda sana kutafakari mambo na kujirudia. Na hiyo siku huwa nataka tu niwe katika hali ya kureflect. Hei ku-reflect, kujiuliza, he nina bahati gani kuweza kupata mwaka mwingine. Hizi miaka zote nimeishi ni mambo gani nimejifundisha. Na hizo miaka ambazo mungu amenipatia. Natarajia kufanya nini nazo katika mwaka huo mwingine ambao ameniongezea. Hakuna siku kwangu ambaye. Kuna wakati ambao nilifanya sherehe nikiwa bado niko msichana mdogo. Nilikuwa mwana yutu kanisani kwa hivo tulikuwa na penda sana mambo ya pati wakati hizo. Na nikikumbuka hiyo ndo wakati nilifanya sherehe kubwa sana wakati nilikuwa nakuwa miaka kumi na nane. Nikaalika marafiki wangu tukakodisha mahali tukapika vyakula vingi na tukawa na vinywaji mingi na tukafanya sherehe ya kata na shoka na kuwa na dansi sherehe kubwa ambayo nakumbuka nilifanya nikiwa na wenzangu wakati tulikuwa vijana. Tulipika vyakula vyetu ambayo tunapenda kama vile pilau, nyama. Kitoweo aina mbali mbali na vinywaji kisha tukakata keki na ikawa ni siku ya kufana kabisa. Hii ilikuwa ni ya mwaka wa mshere mwaka wa kumi na nane. Pia nikapewa zawadi aina mbali mbali wakati huo. Ilikuwa ni furaha kubwa sana. Lakini siku hizi miaka vile vile imeenda napenda kupokea zawadi. Lakini zaidi ya hayo napenda kuwa katika utulivu. Niwe na familia yangu, au kama niko mbali niko peke yangu, mambo yangu ni sawa tu.

Wasilihisho ni njia ya kuwasilisha, ripoti au kutoa ujumbe fulani, kupitia, tarakilishi au katika kompyuta ambayo kwa kizungu inaitwa presentation na unafanya wasiliisho kwa katika kongamano la watu au hata pale kazini au watu unaweza kutumia wakilisho wakati unaenda ku kupichu kuonyesha bidhaa zako ambazo unauza. Lakini zote umeziweka katika lile presentation form ambayo kuna slides ukiwaelezea watu kuhusu mambo ambayo unataka kuyazungumzia. Ninapenda sana wasilisho kwa sababu nimeitumia sana katika kazi yangu. Iwe ni wakati wakupitch kuelezea watu vile nafanya kazi yangu. Na kama nilitimiza lengo langu, changamoto gani nilikuwa nazo. Na pia ningetaka mwaka ule mwingine unakuja mambo yafanywe vipi. Nimetumia sana hata kuwasilisha ripoti zangu za mwaka. Na pia kupitch wakati tunatafuta pesa za kusaidia kule kazini, kufundraise. Pia umetumia wasilisho. Kwa hivyo wasilisho ni njia nzuri sana ya kuweza kuwasiliana na watu, kuwaelezea mambo yako. Bila, na bila sio tu kwa kuyafikiria, lakini uko na kitu ambacho kina kuongoza na unaleta kulingana na slides vile umepanga, inakusaidia sana kupanga kazi. Tena kitu kingine ambacho kime nisaidia na wasilisho ni kwamba unakuwa na confidence. Sababu kila wakati unapoenda kuzungumzia sehemu fulani, inakupeleka sehemu nyingine. Kwa hivyo unakuwa na mpangilio na inakuongezea ile motisha. Unakuwa na confidence. Unaonekana kama mtu ambayo unaelewa mambo. Kwa hivyo, wasilisho kwangu, mimi najihisi vizuri sana. Nimeitumia sana kazini na imenifaa na kunifupishia kazi ambayo ningekaa nikizungumza na haingeweza kuelewa kwa sababu tena bado kwa ile wasilisho unaweza kuwa hata ukitumia mpaka mapicha, kwanza unaweka, na kuelezea watu, kulingana na vile unateremka katika slide moja ukiteremka, hadi nyingine hadi tamati umalizie. Ni njia mzuri sana ya kuwasiliana na watu kwa tabaka mbali mbali. Wawe ni donors na yaani wasaidizi ambao wangekusaidia. Au, wawe ni wafanyikazi wenzako. Au, iwe hata ni product ambayo unauza inasaidia sana. Kwa sababu inaonyesha huko na mpangilio kwa hiyo shughuli yako.

Kimaisha ni lazima mtu awe na vile ananunua vitu ambazo anazihitaji. Kunazo vitu za kinyumbani, kunazo vitu za kazini, ama kunazo tu vitu kwa ujumla kulingana na lengo ambalo unalo. Kwa mfano kama vile kama nataka kununua maboga au vitu kwenye soko. Vitu kama vile vitunguu nyanya, maboga, you know, vitu kama vile. Kunazo pia vitu za kibinafsi kama vile ningetaka mafuta ya kujipaka, sabuni ya kuoga, nguo viatu na kadhalika. Vitu hizi kunazo sehemu au maduka makubwa ambayo ya naweza kukuuzia. Kunao pahali utaenda na huwezi kupata nguo. Vitu zote zile unahitaji unaeza kuzipata kwa zile sehemu kama vile supermarket hizi kubwa kubwa. Wanazo karibu kila kitu. Na haya pia. Kuna sasa zile sehemu ambazo zimetengwa moja moja. Na siku hizi pia kuna kununua vitu kupitia mtandaoni. Kunao soko kubwa saizi liko kwenye mtandao. Kunao watu wanauza bidhaa aina tofauti tofauti. Kuna wale ambao wamejipanga service moja ama kitu kimoja. Kunao wale ambao wako na vitu nyingi kama vile bado supermarket na wanauza online. Kwa hivyo siku, hizi kazi mekuwa rahisi sana. Kama ndi zile vitu ambazo naitaji na nyingi zao ziko kwenye supermarket naweza kutumia duka ambazo ziko online. Itaitwa online shopping ninaitisha bidhaa kupitia online supermarket kwa hivyo wanaweza kuzituma zile vitu zinakuja. Iyo iko na uzuri yake kwa sababu wakati mtu saa zingine unaenda kule kwenye supermarket. Unaona vitu vingine unajikuta kwamba umesa ile bajeti yako umepitisha kwa sababu umeona vitu vingine vika kufanya uvinunue. Lakini ukitumana unaletewa tu zile vitu ambazo umetumana na pia huhitaji kuwa kule watazileta mpaka pale nyumbani. Kwa hivyo siku hizi sana nimi napenda kununua vitu online. Zile ambazo sinunui online sana sana ni vitu kama vyakula maboga ambayo naeza kupata katika soko letu hapa karibu nyumbani. Hayo ndiyo maoni yangu kuhusu mahali gani napenda kununua vitu. Nimekuwa shabiki mkuu wa kununua vitu kupitia online.

Majirani ni watu ambao tunaishi sehemu mmoja na tumepakana nao. Ni watu ambao unaweza kusema huku jichagulia. Kwa sababu, mahali popote mtu anaenda kuishi huwa hujui utaishi na kina nani. Hadi ufike kule utaenda kuishi ndio utaona kuwa jirani yangu ni fulani, fulani, na anaishi nyumba fulani, ama anaishi sehemu fulani. Wakati tulikuwa wadogo mahali nilipozaliwa, nyumba zilikuwa ni zile ndogo ndogo na ilikuwa kama vile kijiji. Kwa hivyo manyumba hayakukuwa yamepakana kwa mbali, ilikuwa karibu karibu. Kwa hivyo kuona jirani yako upende usipende ungeamka asubuhi na ungemuona. Pia tulikuwa tunatumia choo moja ya nje na mahali pa kufua palikuwa kulikuwa na fereji moja ambayo watu walikuwa na kutana pale wakichota maji wakifua na wakiosha vyombo. Kwa hivyo ingebidi kushirikiana sana na jirani yako. Hapo ilikua ni rahisi sana kufahamu majirani zako sababu mtakutana aidha chooni au mtal. Mahali ninapoishi sahizi nikiwa ni mtu ambaye sasa ni mzima niko na familia yangu. Ninaishi sehemu ambayo watu wali nunua mashambana kujenga manyumba yao. Pia watu sio wengi sana. Kila mtu ako anaingia katika shamba lake. Sehemu hii ninayoishi watu wengi huwa hata unaweza kuchukua muda mrefu sana bila kujua jirani yako kwa sababu watu hupatana tu pengine wakipitana njiani. Wale ambao nina wafahamu ni wale ambao niliwapata wakati nilikuja ikiwa naanza kujenga nyumba yangu lakini wale ambao wamekuja wapya sija wafahamu. Kwa hivyo, kunao majirani wangu ambao ninawafahamu na kunao wale ambao siwafahamu. Kwa sababu sehemu hizi ninazoishi ni sehemu ambazo majirani watu wamejifungia kwa manyumba yao. Kwa hivyo, siyo rahisi vile kujua jirani yako nani na anafanya nini. Sababu kila nyumba liko na geti lake. Na unless uwe na kitu ambacho ni cha maana cha kuenda kufanya kule inakuwa ni ngumu kwenda kujua. Kwa hivo siwafahamu wote na fahamu tu wale ambao wameishi kwa muda. Wale ambao ni wageni bado sijawajua vizure.

Msituni, ni mahali ambapo, kuna miti wa aina mingi, mimea wa ainamingi, pia, kunao, wanyama tofauti, tofauti ambao wanaishi kule msituni. Hasa, katika msitu, unapata kuwa, kuna hewa safi sana, kwa sababu ya, miti ambayo inazunguka pale, ama miti ambalo zimekuzwa hapo. Kwa hivyo, hapo katika msitu, kunau ndege ambao huwa wanatua pale, ndege wa aina kila tafauti, na pia, kama vile nimesema wanyama. Ni mahali pazuri sana. Na inamandhari mazuri. Penda kutembea msituni, unaona mimea na miti, za rangi tafauti. Kunao maua, ambazo wanyama kama vile, nyuki, wanapenda kufatilia kule. Kwa hivo msitu, ni nyumba ya ya vitu vingi. Wanyama, na vile vile wadudu, pia. Pia binadamu. Ni mahali pazuri sana. Kuna sehemu zingine ambazo, kunazo njia ambazo zime tengenezwa kule ndani na binadamu. Na kuna sehemu zingine, utaenda ukijitengenezia njia. Ukiwa, unaelekea kule msituni. Huku nchini, unapata, watu wengi ambao wanaishi karibu na misitu, huwa wanaenda, kutoa kuni, ya kuweza kupikia chakula. Kwa hivo, kuenda kule mstuni, unakua saa ingine na faida yake. Au saa zingine, kuenda kule msituni una uweza kuenda, kuleta asali pia. Kwa hio kuna mabomengi sana yanaendelea pale msituni. Rakini sasa, mahali ninapoishi saizi, ni mbali na msitu. Na pia, ile misitu iko karibu, hunaitajika uwe umelipa pesa fulani ndio ukubaliwe kwenda kule msituni. Maanake saa izi wanazitunza, awataki watu waende, wakaharibu mazingira ya kule msituni. Kwa hivo, mimi, napenda kwenda msituni. Ni mahali, pazuri sana. Kwenda msituni. Japo, mahali ninapoishi sahizi. Niko mbali kiasi na msitu. Kwa hivo, unakuwa nivigumu kwenda. Naenda nikiwa na nafasi au na jamii yangu. Wakati ambapo, tunataka kwenda kutembea kule msituni na kuwa na walk. Nature walk. Wakati tumepanga kuenda kama jamii nature walk, ndio tunaenda. Kwa hivo naeza sema, napenda kutembea mstuni. Inamandhari mazuri sana. Na pia hewa safi,